Ningependa kujifunza ujuzi unaonisaidia kukua binafsi na kikazi kwa mfano luga mpya kama Kihispania au Kifaransa ili kwasiliana na watu wengi zaidi. Ujuzi wa kiteknologia kama digital marketing au zaidi.

Napenda sana inayosimulia hadithi. Aina zinazo nivutia zaidi ni uchoraji unaoonyesha hisia halisi, furaha huzuni matumaini, ukiutazama sana unahisi kama unaongea na msanii. Mashairi na maandishi ya kifasihi.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa msaada wa kweli kwa watu wengi kuwa pale mtu anapohitaji mwongozo, maarifa au ushauri na kuona jinsi kininachotoa kinabadilisha maisha yao si ndoto ya mali ya au cheo bali ndoto ya kuwacha hatari, chanya.

Napenda kipindi cha televisheni kinachohusisha elimu na hadithi ya maisha halisi, kama vipindi vya makala au vipindi vinavyoonyesha changamoto na mafanikio ya watu kwa sababu hunipa maarifa mapya na kunitia moyokufikiria kwa kina.

Ndiyo ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani, hasa kwa ajili ya nguvu, uhuru wa kujaribu mambo mapya na kujifunza bila hofu kubwa, lakini pia ningeendelea kubaki na hekima na uzoefu wa sasa, kwa sababu navyo vinatamani kubwa maishani.

Mara nyingi huwa napenda mkate wa ngano nzima kwa sababu unaafya zaidi, hushibisha kwa muda mrefu na unaladha nzuri hasa ukiwa na chai au asali. Na kwa sababu hiyo huwa napendelea sana mkate huo.

Ningependa kuwa na uwezo wa kutathmini mambo kwa haraka na kufanya maamuzi sahihi bila shaka. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kuathiri kwa njia chanya watu ili kusaidia jamii na kuleta mabadiliko mazuri kwa haraka na kwa ufanisi.

Mazoezi yangu ya kila siku huwa yamepangwa ilikuhakikisha mwili na akili ziko katika hali bora kwa kawaida nayaanzia asubuhi na mafundi ya kupumua na kujivuta kwa dakika tano mpaka kumi ili kuamsha misuli kwa kuboresha mazunguko kwa damu. Kisha huwa mazoezi nakimbia kidogo au kutembea haraka kwa takribani dakika ishirini mpaka thelathini kwa ajili ya nguvu au stamina.

Ndiyo ninasoma gazeti, hushirikisha habari za ndani na kimataifa, michezo biashara burudani, kusoma gazeti, kunanipa mtazamo mpana wa mambo yanayojiri, kunasaidia kufuatilia mabadiliko ya jamii na pia kuninipa maarifa yangu kuhusu maswala ya sasa.